Napenda kula samaki sana. Napenda kula kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri na pia ni cha afya hunipa hisia ya kushiba bila kuwa kizito sana na najisikia vizuri baada ya kula. Napenda samaki waliokaangwa, pia wayochemshwa vizuri ya saa, wakiliwa na mboga au ugali. Pia kula samaki hunipa, mabadiliko mazuri ya mlo, hivyo siyo chakula ninacho, choka, nacho, haraka kwa ujumla. Napenda kula samaki kwa sababu hunifaa kiafya na kinalingana na ladha ninayopenda.

Kuna ujuzi kadhaa ambazo ningependa kujifunza kwa sababu ninaamini kujifunza ni mchakato unaoendelea katika maisha. Miongoni mwa ujuzi ninaupenda kujifunza ni teknolojia. Hasaa ujuzi unaohusiana na matumizi bora ya vifaa na mifumo ya kisasa. Naona teknolojia inabadilika kwa kasi. Hivyo kujifunza ujuzi huu kunasaidia kubaki na maarifa yenye inalingana na wakati. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa mawasiliano ya hali ya juu kama kuzungumza mbele ya watu na kuwasilisha mawazo kwa ujasiri. Ujuzi huu ni muhimu katika kazi na maisha ya kila siku kwa sababu hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa ufanisi zaidi. Ujuzi mwingine ningependa kujifunza ni usimamizi wa muda na mipango, ingawa tayari najitahidi kupanga mambo yangu. Najua bado kuna nafasi ya kujiboresha hili niwe na uianu mzuri kati ya kazi, maisha binafsi na mapumziko. Zaidi pia ningependa kujifunza ujuzi wa kujitunza na ustawi wa kiakili kama mbinu za kutuliza mawazo na kudhibiti msongo wa mawazo. Hii itasaidia kuishi maisha yenye afya na utulivu zaidi.

Binafsi nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya ngombe. Napenda nyama ya ngombe kwa sababu ina ladha nzuri na inatosheleza vizuri. Inaweza kupikwa kwa njia mbali mbali kama kuchemshwa kukaangwa na pia kuchomwa. Kila njia huwa na ladha yake ya kipekee pia nahisi inanipa nguvu ya kufanya nishibe kwa muda mrefu. Ingawa nakula pia aina nyingine za nyama. Mara nyingi nyama ya ngombe ndiyo inanifurahisha zaidi kwa sababu inalingana na ladha yangu na ni rahisi kuipata.